Napenda sana kuongea, maanake naona kwamba nikiongea ni rahisi, naweza kuyaweka wazi mawazo yangu maramoja, kuliko kuchukua kitabu na kalamu kwanza kuandika chini. Naona hiyo ni kazi nyingi sana, lakini kuzungumza ni rahisi. Manake mimi binafsi, napenda sana kuongea, napenda sana kuzungumza na watu. Kwa ivo kuzungumza kwangu ni rahisi zaidi.

Wateja ni watu ambao unapaswa kuzungumza nao vizuri, ni watu ambao unapaswa kuwasikiliza, uwaelewe, kulingana na zile kanuni ambazo huwazipo tu duniani ni kwamba mteja kila wakati akosawa. Mteja huwa hana makosa. Kwa hivyo nilazima asikilizwe na nilazima matakwa yake yatimizwe.

Napenda sana kupiga picha. Simu yangu imejaa ma elfu ya picha, maanake kila jambo ambalo nalifanya, huwa napiga picha. Ninapo elekea kazini, ninapokuwa nimejipamba, nimevalia nguo nzuri, lazima nipige picha. Ninapokwenda hotelini, chakula kikija, nakipiga picha. Ninapokuwa na marafiki zangu, lazima tupige picha, aina ya selfie. Na mimi na mtoto wangu, tunapiga picha kila wakati tunapotoka nje.

Napenda kwenda pwani, manake pwani kuna bahari. Na bila shaka tunapokwenda baharini, lazima tuogelee na pia tupunge tu upepo wa baharini. Kando na hayo tunakula vile vitu vinavyouzwa baharini kama vile kachiri, kuna mabuyu, kuna madafu. Kwa hivo mara nyingi napenda sana niende pwani, hasaa niende baharini.

Sipendi chakula chenye mafuta mengi, napenda tu chakula ambacho kimepikwa na mafuta kidogo. Mara nyingi ninapokula chakula ambacho kina mafuta mengi, naanza kusikia roho yangu inanichafuka, nasikia kichefu-chefu, alafu naanza kusikia kana kwamba nataka kutapika. Kwa hivyo ndiposa ni sihisi hivyo, nahakisha kwamba nakula chakula ambacho hakina mafuta mengi.

Napenda kunywa chai. Chai ambayo imepikwa kwa majani na imewekwa tangawizi, imewekwa pilipili duka na vile viungo tu ambavyo vinafanya chai kuwa tamu hata zaidi. Na mara nyingine pia naongezea na maji. Kitu cha kwanza ninapoamka basi hua nanywa maji kwanza, alafu ndio badae nanywa chai kwa hivyo hivyo ndivyo vinywaji viwili ambavyo napenda kunywa.

Zoea zuri ambalo nilijenga ni zoea la kuhakikisha kwamba kila asubuhi naamka na nafanya mazoezi. Manake kwa mda mwingi nimekua nikiteseka na unene kupita kiasi. Kwa hivo siri ambayo nimegundua ambayo itanisaidia kupunguza uzito huo basi ni kuhakikisha kwamba nafanya mazoezi kila asubuhi na pia nakula chakula chenye afya. Yaani lishe bora.

Napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu naona kwamba kusoma habari mtandaoni ni rahisi na naweza kuchagua kile ambacho nataka kusoma kwa wakati ambao najisikia kusoma. Na pia nahisi kwamba ile karne ama ile miaka ya kwenda kununua gazeti katika duka kuja kulisoma nyumbani imepitwa na wakati tuko katika kiwango kingine na hivi sasa tunasoma kila kitu mtandaoni.

Jambo muhimu katika dini yangu, naona kwamba ni maombi. Maombi ni muhimu sana. Maombi ni kitu ambacho kina tusukuma kila siku tunapo amka na kila siku tunapo lala. Manake kama hapa katika familia yangu, huwa tunaomba usiku kabla ya tulale na tunaomba asubuhi baada ya kuamka. Manake tunaamini kwamba kupitia kwa maombi, basi mungu atatulinda na atatufungulia milango yetu, tuendelee kupokea baraka na vitu vingine vyote vizuri.

Napenda rangi nyeupe kwa ukuta wachumba. Manake uwa naona kuamba rangi nyeupe inashiria usafi. Na pia kupitia kwa rangi nyeupe, neeza kuona chochote ambacho hakifai kuwa. Kwa mfano, nikiona kama kuna mdudu, neeza kumuona. Kwa sababu ukuta ni mweaupe, kwa hivyo neeza kuona kila kitu ambacho hakifai kuwa. Kwa hivyo, ukuta muaupe uwa ni mzuri. Naona pia unaleta utulivu, unashiria usafi.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Lakini kwa sasa sina mashimo ya kuvaa vipuli kwenye masikio yangu, manake nikona hali ile ya afya inayojulikana kama kiloid, ambapo nilitoboa lakini nyama ya masikio imefura kwa hivo swezi tena kuvaa vipuli. Lakini, ikinibidi nivalie vipuli huwa nachukua vile vipuli vya kubandika na navaa alafu napendeza tu.